Ndiyo, mimi hutoa sadaka au michango kwa sababu ni jambo nzuri na la muhimu. Mimi hutoa sadaka au michango kwa njia ya kusaidia wenye uhitaji kama yatima, wagonjwa au wajane. Mimi hutoa sadaka kanisani kama ishara ya shukran. Mimi hutoa sadaka kuchangia miradi ya jamii kama shule, maji au afya.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Bila teknolojia, ninaweza kuzungumza ana kwa ana na familia au marafiki. Naweza kusoma vitabu vya karatasi au magazeti. Kutembea nje na kufurahia mazingira. Kufanya kazi za nyumbani au shughuli za kijamii. Akili, hupumzika. Unapata utulivu wa mawazo. Unajitambua zaidi na mazingira.

Mimi napendelea kufuatiria mfereji ya TV ambayo inatoa burudani na erimu kwa mfano KBC Channel One, Citizen TV, NTV, Discovery Channel. Napenda mfereji unaochanganya burudani, erimu na habari ili kujua kinachoendelea nyumbani na duniani.

Mimi napendelea android. Kwa sababu, urahisi na kubadilika, uwezekano wakuunganisha vifaa tofauti. Inabei na fuu na chagua nyingi. Ina apps na burudani nyingi. Android inavyo rahisisha maisha yangu kutoka kwa mawasiliano. Kazi, burudani na elimu yote kwenye kifaa kimoja.